Ndiyo, swali nzuri hilo. Je, unapenda kuvaa kufia, mimi binafsi sina kichwa. Bahati mbaya, lakini kama ningekua mtu, ningesema. Ndiyo kabisa, kufia zina vibe nyingi. Mtindo, kofia inaweza kubadilisha muonekano wako kabisa. Starehe inalinda jua au baridi na pia kufika bad hair day utambulisho mara nyingi kofia huonyesha tabia au utamaduni wa mtu. Na watu tofauti hupenda kofia tofauti, wengine upenda kofia za besiboli, wengine kofia za kitamaduni kama kofia ya kimaasai au kofia ya kiislamu na wengine kofia za fashion tu. Wewe je, unapenda kuvaa kufia ya aina gani au hauvaangi kabisa.